Mahoni mtandaoni napenda kusoma mahoni mtandaoni ukitumia AI unayuliza maswali iweze kukufafanunulia ili uweze kujua na kuandika na kitu kinacho kufaa usipotelee. Mahoni mtandaoni yanakuanga ni mzuri sana ukifuatilia wakati mwingine.